Napenda kujifunza ujuzi mpya unaoniongeza maarifa na kunifanya nifikirie kwa upana zaidi hasa napenda kujifunza kuhusu teknolojia, lugha na namna ya kujiboresha binafsi kama vile mbinu za kupanga muda na kuwasiliana vizuri na watu. Kujifunza kitu kipya, hunipa hamasa ya kunifanya nijisikie ninakua kila siku.